Zawadi nzuri niliyowahi kupokea ni ile isiyoonekana. Maneno ya shukrani ya dhati kutoka kwa mtu niliyemsaidia. Unajua ile mtu anakuambia ulichomfanya kilinisaidia sana. Hiyo imeniguza moyo kweli. Kama nigechagua kitu cha kimwili, ingenisaidia zaidi. Lakini ile zawadi niliyopokea ilikuwa kwa mkono ya barua au kadi yenye hisia za kweli. Hata kama si ya gharama inabaki na maana kubwa.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Inanipa utulivu na uhuru fulani. Naweza kupanga muda wangu vizuri, kuchukua mapumziko madogo bila presha na kufanya kazi kwenye mazingira yangu mwenyewe. Pia nanipunguza kelele na kusafiri na msongomano barabarani, kitu ambacho kinaona na kinanipa nguvu na muda. Lakini pia napenda mchanganyiko kidogo wakati mwingine kubadilisha mazingira kunanisaidia kupata mawazo mapya.

Ndio napenda kula samaki sana. Ni chakula kitamu na pia chenye afya. Samaki ukukagwa, awa kupikwa kwa mchuzi mzuri, hasa ukiwa na ugali awali kuwa tamukweli. Pia napenda samaki kwa sababu ni mwepesi tumboni na wana nifanya nijisike vizuri badea kula pia. Napenda samaki kwa sababu, unalatha nyingi kulingana jinsi unavyo pikwa, samaki wa kukangwa, awa ukoko wa kufutia na harufu tamu. Hasa ukiwa bado, moto, kuleta hamu ya kula maramoja.

Napenda mboga katha sana. Kwanza kabisa sukumawiki, ni rahisi kupika inapendeza karibu na kila mlo na inanifanya nijiskie nimekula chakula kamili. Pia napenda spinachi hasa inapopikwa laini na vitunguu na nyanya mingi. Kabichi nao inavutia hasa ikiwa imepikwa vizuri bila maji mengi halafu kuna managu na terere. Hizi ni kienyeji zina ladha ya kipekee na hunikumbusha chakula cha nyumbani kabisa. Kunde pia moja wapo ya ninazopenda hasa ikiwa na nazi kidogo.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Nirahizi kufanya utafiti, kuandika, kupanga kazi na kuwasila na watu kwa barua pepe au mtandaoni. Pia nikifa kizuri sana kwa kujifunza vitu vipia, kuzi za mtandaoni, kusoma makala au kuandeleza ujuzi mpia. Mbali na kazi, natumia pia kwa burudani kidogo, wangalia video, kusikiliza muziki na wakati mingine kusoma habari au makala zinazovutia.

Ndiyo, nimewahi kushindana mashindano. Wazo la kushiriki mashindano ili nivutia sana kushiriki mashindano, hukupa na fasi ya kujipima, kujifunza mambo mapya, na pia kujiamini zaidi. Hata kama hushindi, uzoefu unaupata wa wadhamani kubwa. Unakutana watu wapya, unajifunza kushughulikia presha, na unagundua wezo wako. Mashindano ya naweza kuwa ya kielimu, kazi, michezo, au hata ubinifu, na kila mmoja linachanga moto zake.

Ndio, napenda kutazama michezo zaidi, hasa mpira wa miguu. Kutazama mechi kunaleta msisimko, kushangilia, kusikitika kidogo na kushangilia ushindi na wengine. Ni burudani nzuri na pia njia ya kuunganisha watu. Lakini pia kucheza michezo, kunanivutia hasa ile ya kirafiki tu kwa afya, kujiburudisha na kuondoa mawazo. Sio lazima iwe ya ushindano sana, muhimu ni kufurahia na kusonga mwili.

Najikikinga jua kali kwa njia kadhaa. Kuvaa nguo za kinga, shati zenye mikono mirefu, suruali ndefu na kofia kubwa zinazofunika uso na shingo. Kawaida hutumia kirashi, cha jua, nikipaka uso, mikono, sehemu zinazoficha kidogo, hasa zile nyepesi au nyepesi ya ngozi. Kukaa kwenye kivuli, mimea, miavuli au ya mboga, au chini ya mbao ili kupunguza muda wa kuthiriwa moja kwa moja, kunywa maji ya kutosha. Jua kali husababisha mwili kupoteza maji haraka hivyo kunywa maji husaidia kudumisha afya.

Napendelea mwanga wa kati, mwanga mkali mara nyingi unaweza kuumiza macho, kupelekea, kuvimba au kuharibu ngozi kidogo na kufanya mazingira ya kazi au ya kupumzisha yasifadhaike. Mwanga wa kati unaunda hali ya utulivu, unasaidia kuona vizuri bila kuumiza macho na pia hutoa hisia ya asili na faraja. Hata pahali ninaapo fanya kazi au kusoma, mwanga wa kati huwa bora zaidi kuliko mwanga mkali sana.

Wakati umeme unapokatika, napenda kutoa muda kidogo kwa shughuli nyingine zisizo za kifaa. Kutumia muda wa kupumzika, kufanya mazoezi madogo, kutafakari, au kupumzika kisaikolojia. Kusoma kitabu ama gazeti, hii ni njia nzuri ya kutumia muda bila teknolojia. Pia kuandaa au kupanga kazi, kuandika mpango wa siku inayo kufuata, kupanga orodha na mambo ya kufanya, au kuandaa vitu kuchukua muda na familia au marafiki kuzungumza, kucheka au kucheza michezo ya nyumbani.

Napenda filamu za aina tofauti lakini hasa hizi, filamu za shujaa au jasiri. Kama supahero ama filamu za vitendo, zavutia kwa msisimuko na mafunzo ya ujasiri na kushirikiana. Pia filamu za kuchekesha, napenda kucheka na kupata furaha hasa baada ya siku ndevu ya kazi au masomo. Filamu za historia au za kielimisho, hizi hunitengeneza ufahamu, za nionyesha tamaduni, historia au mafanikio ya watu mbalimbali. Pia filamu za mapenzi, wakati mwingine napenda kuona hadithi za upendo, jinsia na jinsi watu wanavyoshirikiana.

Ningependa kupata mafunzo yanaongoza ujuzi na uwezo wangu kazini. Mafunzo ya kitaalamu. Kama ujuzi mpya wa kazi, mbinu za kisasa, au teknolojia zenazohusiana na taalamu yangu. Hii inanisadia kuboresha utendaji na kutoa matokeo bora. Mafunzo ya uongozi na usimamizi, kujifunza jinsi ya kuongoza timu, kupanga kazi, na kushughulikia changamoto kwa ufanisi. Pia mafunzo ya mawasiliano, kujifunza jinsi na kuwasiliana vizuri na wenzangu, wateja au washirika wa kazi. Pia mafunzo ya usimamizi na muda wa nidhamu. Hii ni muhimu ili kufanya kazi kwa ufanisi bila kupoteza muda au kuchoka.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni, ni rahisi na kuna okoa muda. Unaweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya watu wengine na kuchagua bila kukimbizana na muda. Pia hupata vitu ambao wakati mwingine, havipatikani kirahisi madukani. Lakini napenda pia kuwa makini, kuangalia uaminifu na muzaji, gharama za usafirishaji na sera za kujirejesha bidhaa. Kwa vitu kama nguo au viatu, wakati mwingine napendelea, kuviona ana kwa ana kwanza.

Ndiyo, wazo la kufanya kazi ya kujitolea ni jambo linalonipendeza sana. Kujitolea kunaleta hisia ya kuridhisha moyo kwa sababu unajua unatoa mchango wako kwa wengine bila kutegemea malipo. Inaweza kuwa kusaidia watoto, jamii mazingira au kushiriki katika shughuli za elimu na afya. Kazi ya kujitolea pia hufundisha mengi, uvumilivu, huruma na kufanya kazi na watu wa aina tofauti. Mara nyingi uzoefu huo kubadilisha mtazamo wa maisha na kufanya uthamini zaidi ulichonacho.

Wakati wa likizo, napenda kujistawisha na kupumzika kikamilifu, kupumzika na kulala vizuri, kupunguza stresi, na kuruhusu mwili na akili kupumzika, kusafiri au kutembea sehemu mpya, kuwa na madhari mpya, matamaduni tofauti, na kupata uzoefu mpya kufanifanya nijisikie uhuru na mwenye furaha. Pia kusoma kujifunza kitu kipya, hi ina nifurahisha akili bila presha ya kazi, kutumia muda wa familia na marafiki, shuguli za pamoja, michezo au pikniki hufanya likizo iwe la kipeke.

Ndio nikisema mimi ni mtu wa ubunifu, napenda kufikiria mawazo mapya, kuangalia mambo kwa mtazamo tofauti na kufuata njia bora au rahisi ya kufanya vitu. Ubinifu hujitokeza kwenye mambo madogo pia kama kuandaa mawazo, kutatua changamoto au hata kupanga siku kwa njia inayofanya iwe ya kuvutia zaidi. Ubinifu husaidia kubaki mwenye hamasa, kujifunza mambo mapya na kufanya kile kinachoonekana kwa moyo wote.

Napendelea upepo wa asili zaidi. Upepo unanipa hisia ya uhuru na utulivu. Hasa kukiwa asubuhi au jioni. Unafanya hewa iwe safi na hunisaidia kupumzika bila baridi kali sana. AC nayo ni nzuri sana wakati wa joto kali hasa kama hakuna upepo kabisa. Lakini sipendi ikizidi baridi au ikiwashwa muda mrefu. Huweza kunifanya nijisikie siyo sawa kidogo. Kwa hiyo kama ningepewa chaguo, upepo kwanza, AC ikiwa ni mbadala tu.